Ninapenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi bora ya mwili na ya akili. Kukimbia ina manufaa mengi hasa kiafya. Wakati tunakimbia kalori za mwili hupungua na kwa hivyo uzito wa mwili unathibitiwa. Kukimbia pia kunaimarisha kiwango ambacho moyo unapiga na inasaidia mapafu kufanya vizuri. Kukimbia hujenga misuli za miguu makalio, tumbo, wiani wa mifupa. Na hivyo hutuzuilia kutokana na magonjwa ambayo huletwa na uzito. Kukimbia kunachochea kutolewa kwa kemikali za furaha mwilini. Na hii hupunguza msombo wa mawazo utapata watu wengi hukimbia sana asubuhi na utapata watu hawa hawananga msombo wa mawazo. Kukimbia pia huboresha usingizi, kwa sababu utapata mtu akichoka, ataweza kulala vizuri. Kukimbia pia unadhibiti nidhamu, inafundisha binadamu nidhamu, mtu anaweza kupanga ratiba yake, mtu anaweza kujenga ustahimilivu. Yaani mtu anafanya jambo hili kuwa katika ratiba yake ya kila siku na unapata mtu anapata kile tunachoita nidhamu.